Nimewahi jaribu kula ndizi, yaani matoke yale ambayo yamepikwa, yakabondwabondwa, halafu wakachukua njugu, pia wakayabondabonda, ya kakua nyororo, ikatumika kama supu. Watu waganda sana ndio hupenda kuikula. Nilijaribu lakini mimi hayakunipendeza siwezi ya jaribu tena.

Mimi upenda sana kucheza na watoto wangu.Ni watoto wazuri sana, vijana watatu Watoto unifanya nakua na furaha sana Haswa wakati wanatoka shule wanakuja wanafuraha, wanakupigia wanakupigia mastory, wanakuambia he shuleni kulikuwa hivi, saa zingine pia wanataka ukacheze nao, wanaeka nyimbo hapo hivyo, wanakuambia mama amuka ukacheze na sisi ama wananunua nikiwanunulia mpira wananiita wananiambia wacha tukacheze wote.

Mimi napenda nyama ya mbuzi Eee, hapo hivyo kwa ubavu wa mbuzi, nakuanga nyama tamu sana waswahili usema nyama kizuri ni hile ambaye iko karibu na mfupa Mimi inapenda sana hiyo nyama na nyama hiyo pia huwa inachukua mda kidogo sana kuiva, okei, linganisha na hizi nyama zengine, hiyo nyama pia ikuwa tamu zaidi.

Mimi sipendi kunywa maziwa peke yake Kwa sababu nikikunywa maziwa pekee nasikia yanaonja vibaya Lakini nikiyapikia chai napenda sana iyo chai nasikia chai ni nzuri, ni tamu Lakini kunywa maziwa pekee, hapana, hiyo nayo mwili wangu umekata kabisa mdomo wangu umekata kuyaonja.

Muda wangu wa bure natumia kufanya research, naangalia kwenye Google, naangalia kama kuna vitu ambavyo vimetokea, ambavyo ni vigeni, sijavijua, ama naingia kwenye social media, naingia TikTok, naangalia ni nini yako hapo hivyo yanapewa kipaumbele, ama naingia kwenye Facebook, naongea na marafiki. Hivyo hivyo.

Kinachonipa motisha kazini ni kuona kazi yangu inaonekana Napofanya kazi na ama nafanya natatua tatizo na Likaeza kutatulika nasikia niko vizuri hiyo ndio inanipa motisha na pia kufanya kazi na watu wengi na tunaelewana na tunapata kufanya kazi vizuri hiyo pia inazidi kunipa motisha kazini Pia pesa pia hunipa motisha.